Napenda harufu ya wari, ikipikwa, yu huwa inanivutia sana. Wari ndiyo napenda sana, pirao kwanza. Hata reo nilikuwa nimepika, nilikuwa nimepika wari, nikaeka tumerik, jinja, pirao masara. He, na hizo, hizo ndizo napenda sana, yu harufu inanivutia sana, nasikia vizuri sana, huwa naisi vizuri sana.